Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati ya ambapo nilipomaliza chuo kikuu. Mbele kwa kizungu wanaita graduating kwa sababu tukio hilo lilikuwa linamaanisha kuwa miaka yangu mitano ambayo nilisoma imeweza kukamilika na nimezawadiwa stashahada ama ile tunaita degree.

Naam mimi napenda nyama tu ya samaki. Naam nyama ya samaki ni nyama tamu sana. Na pia nyama ya mbuzi kwa ukaribu tu. Kwa sababu hizo nyama zote ni laini na pia kuzipika ni rahisi tu. Kwa hivyo mimi napenda sana sana nyama ya samaki.